Siku yangu ya kuzaliwa, mimi hupenda kuisherehekea nyumbani. Siku hiyo, mimi uhakikisha kwamba nimealika marafiki zangu wa karibu. Wazazi wangu pia ukuwepo siku hiyo. Siku zangu zote za kuzaliwa, marafiki zangu unisaidia kuchanga pesa. Na inakumbuka sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa mwaka jana. Ilikuwa nzuri sana. Sherehe hio ilianza saa kumi na moja jioni hivi. Kulikuwa na chakula ya kila aina pilau biriyani chapati nyama soda na pia keki haikukosa nakumbuka sherehe hiyo ilianza mnamo saa kumi na moja marafiki zangu walikuja karibu wote. Waliniziletea zawadi ya kila aina nakumbuka rafiki yangu mpendwa sana aliniletea viatu nzuri za kisasa sherehe hiyo ilikuwa nzuri sana ni sherehe ambayo sitaisahau mimi katika sherehe hiyo nilikula kuku na wali ndiyo nilikuwa naipenda sana na baada ya dakika baada ya watu kukula ilikuwa wakati wa kukata keki nilimbiwa huku na watu wakishangilia happy birthday dear Byron kwa kweli ilikuwa siku yangu hiyo.